Michezo ni nayopenda kutazama. Inaakisi kwa kiasi kikubwa utamaduni, historia na mapendereo ya jamii ya Kenya, pamoja na burudani na mshikamano unautokana na michezo hiyo. Kwa ujumra napenda sana kutazama mpira wa miguu, riadha na kwa kiwango furani michezo ya rugby. Kwa sababu mchezo hii imekue na mchango mkubwa katika kujenga utambulisho wakitaifa na kuleta fahali kwa wakenya. Kwanza kabisa mpira wa miguu ni mchezo ni naopenda zaidi kutazama nchini kenya. Mpira wa miguu ni mchezo unaounganisha watu, warika na tabaka zote. Kwanzia ligi za ndani kama kenya premier league hadi mashindano ya kimataifa. Mpira wa mguu wa miguu huvutia hisia kali na mjadara mpana kutazama mechi za timu za mitaa au timu ya taifa Harambe Stars Hunipa hisia ya uzalendo na mshikamano. Ingawa timu ya taifa imekumbana na changamoto mbalimbali matumaini na mapenzi ya mashabiki hayajai kufifia. Haitha, wakenya wengi ufuatilia pia ligi za kimataifa kama ligikuu ya ingereza ambazo hutazamwa katika mabar, nyumba au maeneo ya kijamii na hivyo kuimalisha mahusiano ya kijamii. Mbali na mpira wa miguu riadha ni mchezo ni naupenda sana kutazama na kufuatilia kwa karibu Kenya inajulikana duniani kote kwa mafanikio makubwa katika mbio za masafa ya kati na malefu wanaliadha kama Eliud Kipchoge, Faith Kipirone na David Rudisha wameiletea Kenya heshima kubwa kimataifa. Kutazama mashindano ya liadha hasa wakati wa michezo ya olimpiki au mashindano kika mchezo hua kwa ujumla, michezo ni nayopenda kutazama si tu chanzo cha burudani, bali pia ni njia ya kujifunza maadili kama nidhamu, uvumilivu, ushirikiano na uzarendo. Katika muktadha wa Kenya Michezo imekuwe chombo muhimu chakureta umoja wa kitaifa kutoa ajira na kuinua vipaji vya vijana kwa sababu hizo kutazama michezo ni nayoipenda hunipa furaha, fahali na matumaini kwa mstakabali wa taifa.